Ninapenda kuvaa nguo ambazo zinanifanya ni jisikie vizuri na zenye mtindo. Napenda mavazi ambayo ni ya kirafiki, rahisi na mara nyingine ya kifashoni kidogo. Pia napenda nguo zinazoweza kuchanganyika na rangi tofauti na wakati mwingine napenda kutumia nguo za kipekee ambazo zinatoa mtazamo wa ubunifu. Mavazi ni sehemu ya jinsi ninavyo jieleza na napenda kuchagua kile ni nacho kivaa ili nijisikie vizuri na kuonyesha mtindo wangu binafsi.

Ninapenda aina mbalimbali za filamu, lakini zaidi napenda action movies, comedy, thrillers, documentaries, na pia horror movies. Kila aina ina jambo la kipekee action movies, hufuraisha na kutoa shauku, comedy hunifanya nicheke na kupumzika, thrillers hutoa msisimko na kuamsha hamasa. Documentaries hunifundisha na kunipanua ufahamu na horror movies hunipa msisimko wa kipekee. Kwa hivyo napenda kuangalia filamu tofauti kulingana na mood yangu na kile ninachotaka wakati huo.

Ninapenda kutumia kompyuta zaidi ya kuandika kwa mkono ingawa mara nyingine kuandika kwa mkono kunarahisisha na kusaidia kukumbuka mambo vizuri. Kompyuta inaniruhusu kuandika haraka, kuhariri kwa urahisi na kuhifadhi kazi zangu kwa usalama. Pia ni rahisi kushirikisha kazi zangu kwa wengine au kuhifadhi mtandaoni. Hata hivyo mara nyingine napenda kuandika kwa mkono pale ninapohitaji kufikishia kwa kina au kupanga mawazo yangu kwa utulivu.